Hata leo hii, nimetembea kwa miguu. Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hizo ndo vitu nikonazo kwa mwili Mbona nisitembee na miguu ila hali mimi sitaki kuongeza kilo. Napenda kutembea kwa miguu kwanza ninapoenda shuleni ambapo shule yetu sio karibu, shule yetu iko mbali. Alas kila siku mimi hutembea kwa miguu na kurudi kwa miguu.

Na ningependa kutembelea mjiwa parii ilhali, sijui mbona, lakini kwa vitu ambavo nimeona kwa televisheni, pari, ile ningependa kuona ili tower of pari, kile kirefu, ningependa kuona kile tower kirefu, kenye kiko pari, na pia ningependa kuona pari kwa sababu nasikia, wako na utaratibu, ni watu watulivu, ni watu wa heshima, ningetaka kuona,

Kupanda mlima naweza sema napenda kupanda mlima ilhali si kila mara kwa sababu kupanda mlima ni mazoezi na mazoezi labda mara moja moja ee nitaenda kupanda mlima ndiposa kwanza ukikaa juu ya mlima uone vile dunia kwingine kwote kunavyokaa.

Halipa historia ningependa kutembelea ni kule Egypt ili nikajue waliujenga aje zile piramidi Piramidi zile kubwa kubwa ningetaka ile wakati wa farao ningetaka kurudi wakati wa farao ndo tuone ambapo vile tamaduri zao zilikuwa vile ambapo waliko wana wanajibeba heshima yao kila kitu.